Wakati umeme unapo katika mimi hulala kulala ni moja wapo ya vitu ambavyo navipenda sana maishani. Kwa sababu hunisaidia kupumzika na vile vile kutuliza mawazo wakati mwingine mimi humwadithia mwanangu ngano za kitambo.

Mimi nape kwa hivyo wakati mwingi kama ni na mda na familia yangu huwa tunaenda shambani uwa tunapanda mimea tofauti tofauti na wakati mwingine uwa tunavuna pili mda ukipakia uwa tunaenda kukwea milima mbali mbali.

Mimi huwatia wenzangu moyo kwa kuwa shauri mara nyingi huwa natumia mifano kutoka kwenye biblia au wakati mwingine kutumia mifano kutoka kwa wale watu ambao wamefaulu maishani pili mimi huwapa vitabu mbalimbali vya kusoma iliwaweze kujua njia ambazo wanaeza faulu maishani.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kukijaribu ni nyama ya konokono. Kwa mara ya kwanza ilikuwa vigumu sana kwangu kuila kwa sababu fikira zangu zote zilikuwa kwa lile kamasi ambalo konokono hulitoa. Lakini baada ya muda nafikiria nyama ya konokono ni moja wapo ya vyakula ambavyo napenda kuvila.

Kwa kawaida mimi hulala masaa nane hiyo inamaana kuwa sina kazi nyingi wakati huo lakini wakati nina kazi nyingi mimi hulala masaa tano peke yake wakati mwingine kama nina zamu kazini mimi hulala kwa muda wa masaa sita peke yake.

Ningependa kurudi ujana kwa sababu mara nyingi Mimi huwa na fikra sana kuhusu yale maamuzi ambayo niliyafanya nikiwa kijana ya kafanya maisha yangu yasiwe laini. Vile vile, nigependa kurudi ujana kwa sababu nilikuwa napenda sana kuzuru dunia na kutaguzana na wenzangu.

Kinywaji ambacho ninapenda kunywa asubuhi ni sharubati ya maembe na nanasi. Napenda kinywaji hiki kwa sababu huniamsha vizuri na kunipa nguvu ya kuanza siku. Kando na hayo, kinywaji hiki kina virutubishi vingi na vitamini.